Mkate wa aina gani unaoupenda? Kwangu minapenda aina ya mkate kinachotengenezwa kwa kukoka ama kwa kukaranga ama kwa kutia unga na maji na kwa maramingi huwa tunaiitachapati na huo tunaitengeneza kwa sufuria ama kwa unaitia kwa sufuria, unaekelea kwa jiko alafu unaacha iive na kwa maramingi huwa tunaitengeneza chapati wakati washerehe ama wakati ambako marafiki wa na kuja kukutembelea sababu inakuanga pia muhimu wakati ama kuitengeneza mkiwa wengi. Na pia mi hupenda chapati sababu ni rahisi kupika halafu haina tatizo lolote alafu pia haitaji maarifa mingi so mimi hupenda kula mkate aina ya chapati. Na pia kwa maramingi naeza kunywa nayo chai nikia mka asubuhi ama ni nile na maharagwe. Yes. So mimi kwa maramingi napenda kutumia chapati. Mkate ya chapati.

Unapenda kuenda sinema mara ngapi kwangu kwa mara mingi mi hupenda kuangalia runinga ama ikiwa kufuatilia movies na marafiki zangu ama mi mwenyewe nikiwa nyumbani wikendi lakini kwa mara zingine naeza sema mi huenda mara moja kwa mwezi mi naeza hudhuria kwenye sinema kuenda kuangalia Either mziki ama niangalie movie ambayo iko karibu kutoka na kwa mara mingi utapata mimi kuenda sinema mimi siendi peke yangu naeeza enda huko na mpenzi wangu ama na marafiki zangu So mimi upenda kuenda sinema mara moja kwa mwezi ama saa zingine ata naeza enda mara moja kwa miezi miwili Hii kuenda kwa sinema kwangu si kitu ya kawaida ama ki si kitu ya mazoea So ni kitu ambayo mi sifanyi kila wakati So mimi hupenda kuenda sinema karibu mara moja kwa mwezi.

Kifaa gani cha teknolojia huwesi kuishi pasipo. Mi uta napenda kuwa na rununu na kwa mara mingi utapata kila wakati hata kama niko kazini lazima niwe na rununu yangu. Siezi nikaeka kando nikiwa nyumbani kama nalala rununu yangu iko kando na mimi. So utapata kwa siku nitasema rununu nitakuwa nayo kwa masaa. Karibu 18 ama tuseme kutoka masa 15-18 kwa siku. So iyo ni masaa mingi ya kukaa na rununu na nimepata kuwa ni chanzo cha kila kitu kwangu sababu utapata natumia rununu ku kama nataka kuangalia habari, kama nataka kuingia kwenye vitandao za kisocial lojia kama kuingia tiktoki, kuingia youtube, instagramu so na mimi upenda kuingia izo hizo platformu kuzi ku kukua informed, kuhusu kinacho endelea duniani so kifaa kinacho, kifaa cha kiteknolojia ambayo siezi kuishi pasipo ni rununu sababu rununu kwangu ni kila kitu natumia rununu kuongea na marafiki zangu kuongea na wapendwa zangu natumia rununu kama kitabu natumia rununu kama biblia natumia rununu kama calculator so rununu kwangu ni kila kitu rununu ni alarm kwangu so mimi siezi kuishi pasipo rununu.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki?. Mimi kwa mara mingi hufanya kazi masiku nne kwa wiki na mi hupumzika masiku tatu kwa wiki. So kwa mara mingi siku yangu ya kwanza ya mapumziko, huo hiyo ndiyo inakuanga siku ya mimi kufanya usafi, ikiwa kufua nguo, ku kupanguza nyumba, kuosha vyombo, ku make sure kuwa nyumba iko safi na kila kitu iko safi. So kwa mara mingi mimi hufua nguo mara moja kwa wiki na mimi sikuwangi na mashini ya kufua nguo so utapata na hitaji mda mda mwingi ya kuketi chini na nizifue manguo mwenyewe sababu mimi utumia mkono. So si hii kufua nguo kwangu si kitu ya haraka. So itahita ila wakati ambao nikona nafasi ya kutosha. Ndio nizi kague vizuri, nisifue vizuri, zikauke na mi nizipange So mara mingi utapata si kufua nguo kwangu si kitu ya kila siku ama si kit kitu ya kawaida. So kwangu mimi hufua nguo maramoja kwa wiki kila wiki na mimi hakuna wiki itaenda bila mi kufua nguo sababu saa zingine nikiziacha zitaendelea kuwa mingi. So yes kwangu mimi hufua nguo mara mo lazima nifue nguo mara moja kwa wiki.

Mchezo gani ungependa kujaribu? Mimi hutoka huku mjiwa Kenya na kuna kuanga na mchezo wa Tanjiri na huo mchezo tunaitanga mchezo wa Apollo. Uo hapo nika watu kuna wachezaaji wanapanda kwa farasi amba alafu wanacheza mchezo kama hockey. So kwa maramingi miu tamani kucheza huo mchezo sababu inavutia kwa macho halafu pia mchezo ambao inabidi umetumia wanyama wengine kuifanya inakuangavizuri sana sababu pia mii ngependa kujaribu kupanda kwa farasi na nikimbie nazo. So, hii mchezo unanitilia macho sana. So, hivi punde minapenda, ninge penda kucharibu mchezo wa polo. Yes.

Napenda kuamka na jua ama kulala mapema mimi kwa mara mingi utapata kwa wiki mimi huenda kazini mara nne kwa siku na hizo wakati zote ninapoenda kazini inabidi nimeamka mapema kama masaa za saa kumi unusu asubuhi na huo huo wakati inakuanga bado kuna giza So mimi kwa mara mingi nitajipata nimeamka mapema ili nijitayarishe, niende kazini bila kusumbuliwa na trafiki lolote. So kwa maana mi napenda kuamka mapema before jua litokeleze na pia kulala mimi hulala mpema kwa sababu utapata mara mingi nimerudi nyumbani nimechoka sana. So utapata nikirudi nyumbani karibu masaa za saa moja jioni unusu, utapata tu nitaingia kwa nyumba nikaoge, alafu nipike chakula nile, binti itakapo fika saa tatu, ama saa tatu unusu before ifike saa nne, mimi hukua nimelala. So mimi kwa vitu mingi mi hupenda ku kufanya mapema kama kuamka mapema, kulala mapema, hizo vitu zote Yes.

Unalinda faraga yako vipi mtandaoni. Kwa mara mingi, data zangu zikiwa huku mtandaoni na penda kuweka ziwe private. Ili kila moja ambaye anataka kunifuata ama kunifollow huku mtandaoni. Lazima huwa nitumanishe uombi ama request ya kuingia kwa ukurasa wangu. Na hivo inafanyanga kuwa na inabidi nimechunguza watu wote ambazo wanataka kunifollow before wao wenye waingie kwenye kurasa langu. So hivo ndio venye mi ulinda faraga zangu nikiwa mtandaoni. Alafu pia utapata sa zingine. Mimi ya arununo zangu ama vyombo zangu za teknolojia. Kwa maramingi zina kuanga na passwordi ama kifuli kinacholinda data zangu. So, before ni ingie lazima ni yeke password yangu, then ningie hukondani. Sa, hivyo ndi venye mimu linda faragazangu mtandaoni.

Je, unapenda kuimba, hapa mimi nitasema ndio, sababu kwa mara mingi mimi hupenda kuenda kanisa, na kanisa mimi hupenda kuwa mwanakwaya, na utapata kila wakati either, nikiwa kanisa ni utapata nikiimba nyimbo, ama nikiwa uko kwa kwaya nikiimba nyimbo za kanisa, za maombi, nyimbo za kutubu, hizo vitu zote. So mimi hupenda kuimba na napata kuimba huwa ina kitu ambazo inanifurahisha, kitu ambayo inanifanya nimetulia, na pia saa zingine kama mimi ninasikia nimechoka ama kuna kitu inanisumbua. Napatanga kuwa na kuwa kuimba inanifanya ni relax, ni akili yangu iwe sawa, akili yangu iwe poa, so mimi hupenda kuimba. Kama kuimba, na mimi huchukulia kuimba kama njia ya kujivinjari, njia ya maombi, ama njia ya kupunguza utovu, ama pia njia ya kupunguza stressi. So yes, mimi hupenda kuimba.

Nisomo gani ulilo penda shuleni? Mimi nikiwa shule cha chuokikuu. Mimi nipenda kusoma somo la science ama somo la biyolojia. Na hapo ningependa tukiwa subjectu ya the human organs. Kama kuona roho, kuchora roho. Hizo ni vitu ambazo zilinivutia sana na iyo pia ilinisaidia katika kuchagua career ama kazi ambao nitafanya venye nimekua mkubwa. Sababu ni iyo mapenzi yangu ya somo la biolojia ambayo imenifanya nikakuwa nesi. So sahu mimi ni nesi mzuri sababu ya kupenda somo la biyolojia. Na pia imenisaidia sana kimaisha sababu saizi pia bado mimi napenda hiyo subject ya biyolojia sababu utapata miminikiwa nyumbani nikiwa na mandugu zangu huwa nawafunza pia sa zingine hii somo la biyolojia sababu nisoma ambalo niliipenda sana na nilitia rohoni so mimi napenda somo la biyolojia na sayansi.

Uzoefu gani wa kushangaza umawahi kupata? Kwa maramingi mimi sinanga gari la kibinafsi. So kwa mara mingi utapata mimi hupenda kusafiri nikitumia njia za pabliki. Na kwa hizo magari kwa mara mingi naona nikiingia kila siku kwa basi. Ma kondakta ama madereva wanapenda kujaza gari. Hadi utapata viti zote zimekua na watu Lakini bado wanaingiza watu kwa gari na wao wanaona ni kitu ya mazoea Hata saa zingine ukipiga kelele wao wataendelea tu kujaza watu hadi Hata unakosa mahala pa kuketi ama mahala pa kusimama vizuri na wao ata ukisema kitu chochote hawatataka kujua So kila wakati mimi naona hiyo ni kitu cha kushangaza sababu unalipia kiti chako na ukijaribu kuongea watu wanakuangalia vibaya hata abiria wengine na unajaribu kuongelea haki zao pia hao matani boy ama makondakta wao hawapendi kusikia so iyo ni kitu ambayo nimeona kama una safiri kupitia magari za uma ama magari za pabliki ni mazoea kwao kujaza watu kuzidi kwa magari zao na pia wanapenda kukujibu vibaya wanakwambia we tafuta gari yako ya kibinafsi kama hutaki kusongea mwenzako So kwangu hiyo naona imekua uzoefu kwa watu wengi na ni kitu ambazo kinashinda kunishangaza kila siku sababu hiyo ni kitu naona mimi nikaa watu wanapuuza maisha zao ama wanaweka maisha zao kwa hatarini na hiyo ni kitu sijawahi zoea kabisa.

Unaviolea nywelezako maranga api? Mi nyweleza ngu ni mekwa nikizilea kwa miaka karibu miaka moja sahu na kwa tunzo ni nazo zipea kila siku wa subuhi nijitayarisha ama nikiamuka. After mimi ku nimeoga huwa napenda kuzichana na kuzipaka mafuta, mafuta ambayo inalinda nywele zangu. Alafu pia sababu mimi sina nywele zile mzuri ambazo zinaezakaa vizuri bila baada ya kuchanwa Mi husuka nywele zangu na utapata nitazisuka maramoja kwa mwezi Mi bado sijapata pesa mzuri soo kwa maramingi mi kila siku mi husuka nywele zangu maramoja kwa wiki kina maramoja kwa mwezi. Na nikisuka hivu zinaezanga kuka kwa mwezi moja bila kuzibomoa na kazi yangu tu asubuhi ni kuziosha na kupaka mafuta. Hivyo so, mimi hivyo ndio venye miuliaiwele zangu. Kuzisuka maramoja kwa mwezi na pia kuosha kila sikuwa asubuhi na kupaka mafuta. Hili ziwe safi na ziwe zenyeafia. After mwezi moja naenda saluni, naenda kuosha, wanachana na waneka madawa ama wanafanya treatment kwa nyeweleza angu. So maramingi mi, na ivo ndio venye mi ulea nyeweleza angu.

Jee, umewahi kuenda maonyesho ya sanaa? Mi ntasema ndio sababu nakumbuka karibu mwaka mmoja ulio pita. Hisi kitu ya mazokwenda kuangalia maunyesho ya sana, sikitu ya mazoya kwangu. Lakini kuna huu wakati mmoja, huku mjini kwangu, kuna mahala panapo itwa KICC. Nilikuwa nimeenda hapo kuenda kuona maonyesho ya sanaa. Na hapo nilipata exhibitions mingi ambazo zilikuwa zimeekwa na zilikuwa zikivutia kwa macho kutokea kwa mapicha, kutokea kwa maarts, ambazo either watu wamechora ama watu wameunda, watu wamechonga kama kuchonga wanyama, kutumia kwa mbao. Hizo vitu zote watu alikuwa meka hapo manguo, kuna masahani, ama kuna zile vitu za traditional na zilikuwa zikipenda za sana na nilitokanga kwa hiyo maonyesho kama nimenunua vitu mingi sababu hizo vitu zote zilikuwa zina furahisha kwa macho na zilikuwa mzuri. So, ndiyo mimi ni mae kuenda kwa maonyesho ya sanaa na ilikuwa na mafunzo mengi kuhusu kabila ambazo siza angu mimi mwenyewe kabila zingine na pia kuhusu nchi yangu. So, nilipata kumafundisho mengi, nilipata kujivinjari na kupata kuona watu wengine.

Ungependa kurudi ujana, mimi nitasema ndio, sababu mimi saizi venye nimekua mtu mkubwa, kumekua na majukumu mingi, ambazo sikuwa ninaazo nikiwa kijana, sababu unajua mii nikiwa kijana, nilikuwa nikitagia mea wazazi wangu, nikitaji pesa, na wapigia tu simu, wana nipatia pesa, wana nilia mangua, wana nilia vitu uzuri nikiwa kijana. Lakini saizi venye mimi ni mkubwa, mimi ndio hutegemewa na kufanya kazi ni ngumu, kufanya kazi siraisi, kupata pesa nengumu. So, hizo vitu zote ndio inanifanya nikana hisi kurudi kwa ujana wangu. Sababu saizi napata kuwa sijivinjari sana kama nilivyo jivinjari nikia wakijana. Lakini hizi witu zote niza maisha tu na niza lazima niziudurie na nione kuwa nimezipita kama maneno na kufanya kazi nipate pesa lazima nijikaze So hata kama natamane kurudi kwa ujana wangu maisha pia lazima isonge mbele Lakini ndiyo mimi ningependa kurudu kwa ujana wangu.

Eleza chumba chako cha kulala chumba changu cha kulala inakuanga kidogo alafu kuta zangu zina rangi ya ya white ama kuta zangu zina rangi ya white alafu kitanda changu nimeieka katikati ya chumba changu cha kulala alafu ni ni inatosha na nitasema ni 5x6 ni kitanda kikubwa ambacho kinanitosha vizuri nilalie nayo vizuri na pia chumba changu iko na mahala pa kueka manguo na viatu so utapata tu inakuanga inbuilt closet so si ile kitu itatoka nje inisumbuesumbue so kitu tu kubwa ambayo iko chumba changu ni kitanda na pia chumba changu cha kulala iko na dirisha, ambazo ni kubwa sana, nimezieka pa zuo hapo ndani ya colour nye rangi ya nyekundu. So pia utapata usiku, nimezifunga, chumba changu hukaa vizuri, nikiamka, nazifungua, niruhusu mwangaza uingie ndani. Alafu kitu ninacho kipenda zaidi chumbani changu cha kulala ni kitanda changu sababu utapata nikikaa hapo kwa mara mingi kama nikulala nikiwa nimechoka nimetoka kazini naangalia natumia rununu yangu so utanipata mara mingi nikiwa kitandani. So hiyo ni kitu ninachokipenda zaidi chumbani mwangu.

Unasharehekea siku yako ya kuzaliwa vipi? Kwa maramingi mi hupenda kusharehekea siku yangu ya kuzaliwa nikiwa na marafiki zangu ama familia zangu. Sababu imekuwa kitu chamazoea kila wakati mtu yoyote familia yangu inapofika siku yake ya kuzaliwa ni kitu ambayo tunakuja pamoja, tunasharehekea, naletewa zawadi ama unamchukulia mtu zawadi. So mimi siku yangu ya kuzaliwa mi husherehekea na marafiki zangu na familia wangu. Na utapata kuna unyimbo, kuna kukata keki, kukata keki ni kitu cha lazima. Na pia utapata kuna zawadi mimi ntaletewa. Kama ni kile kitu nimekua ni kitamani ama kitu tu chenye wanataka kuniletea. Lakini kwa maramingi mi hupenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa na nikiwa na marafiki zangu na familia zangu. Kwa sababu pia naona kila mwaka ukisonga lazima nikuwe na families zangu to create memories na hizo vitu zote. So yes, mimi upenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa na familia wangu. Either kukula, kuimba, kucheza, kukata keki, kuupewa zawadi na hizo vitu zote.

Lugha gani ungependa kujifunza? Mimi ningependa kujifunza kikorea. Sababu kwa mara mingi mimi kama ni mtu wa kuangalia drama ama maigizo za drama. Na drama mingi ambazo nazipenda ama nitaita movies ama sanaa za kikorea. Pia mimi hupenda nyimbo zao. Kama mimi hufuatilia bandi ama key group ya inaitwa BTS. Na hiyo inakuanga na members saba. Vijana ambao mimi wanakuanga wazuri sana nawapenda. Na wao wanaongea kikorea. So unapata mara mingi mimi huwa siwaelewi. Na ninategemea translation ya lugha ili niwaelewe. So mimi hiyo ni lugha ambayo mimi nimekuwa nikitamani kujua kwa muda inakuanga lugha ya kikorea. Ndiyo kila wakati ni napoangalia movies ama ninapo sikiza ngoma za kikorea nazielewa vizuri. Na nimekuwa nikijaribu hiyo lugha zaidi sababu saa hizi mimi najua la salamu. Ja ii maneno tu hizi basic za kujua ama ya lugha yoyote mimi saa hizi nimeanza kuzifahamu na naendelea kujifunza.

Unaenda mahali pa ibada mara ngapi? Mara mingi mi hupenda kuhudhuria mahala pa ibada. Na utapata either mara moja kwa wiki na sana sana inakuanga wikendi. Sababu pia huo wakati ndio wakati ambapo mimi niko na muda wa kutosha. Na naeza enda kwa hizo naeza zuru mahala pa ibada na nikuwe na wakati wa kutosha. So mara mingi mi hupenda kuenda hizo mahali kama nataka kusikiza ngoma, kujivinjari na pia kama nimekuwa na maybe uchovu za kazini nataka maybe kutoa stress ama kutuwa uchovu za kazini. So mimi huhudhuria hizi mahala pa ibada mara moja kwa wiki na mara mingi inakuanga wakati wa wikendi. Wakati ninapo kuwa na muda mwingi wa kutumia ama kukaa bila kufanya chochote.

Unahifadhi pesa vipi? Mimi nakuanga nahifadhingi pesa zangu kwa benki. Utapata mara migi nikifanya kazi. Kila mwezi pesa zangu zitaingia kwa benki. Kuna benki ambazo nime zitia kando kuwa hii ni ya kupokea mshahara zangu. So zikiingianga huwa nazigawa kuna. Kuna benki ambao nitaitumia kama wa kuweka kuhifathi pesa za savings ama yes so. Kuna benki tafouti tofauti lakini mimi hupenda kuivathi pesa kwa benki. Utapata pia nchi ambayo mi natoka ni tumezoea kufanya kila kitu vitu inaitua mobile banking. Utapata ata kusafiri barabarani unahitaji kuwa na pesa kwenye rununu zao zako zikiwa mobile money sababu hii utapata watu wengi hawatumii pesa za mkono So sisi tume mi nimezoea mobile money na hivo ndio venye mi hununua vitu husaf Hulipa pesa zangu za kusafiri So yes mi huhifadhi pesa zangu kwenye benki na ntazitumia ama sa zingine tena tuko na mpesa Hii ni fomu ya payment hapa hivi Kenya na hivo watu wengu huitumia So hivo ndivo venye mi huhifadhi pesa.

Ni malengo gani una kwa kazi yako? Kwa mara mingi kwangu, malengo ambazo ninazo nikiwa kazini, mi hupenda nikigrow ama nikiendelea kusonga kikazi. So utapata, nimekuwa mahala ambapo niko saa huu, nimekuwa nikifanya kazi kwa muda wa mwaka moja na nusu, na kwa huo muda wote nimekua, nimejengeka kikazi, nimejengeka kikaria, nimejengeka pia kama nikimasomo. Na hii imekuwa chanzo kubwa kwangu na naona ni kitu ambacho kinanifuraisha sababu huku kazini napokea support kutoka wakubwa wangu ama wafanyikazi wangu wengine ambazo ni vizuri. Pia inanisaidia kujengeka kikazi na utapata kwangu nimekuwa nikisonga cheo, nilianza chini, saa huu nimefika mahali na naendelea kusonga. So kwangu malengo ambazo ninazo ni kuendelea kusonga mbele na pia nimake sure kuwa career yangu mi nasonga mbele. So hivo hizo ndio malengo ambazo ninazo nikiwa kazini. Na pia kitu ingine ni kufanya kazi yangu vizuri na kuendelea kupata pesa vizuri. So ndio hizo ndio malengo ambazo niko nazo nikiwa kazini.

Unapendelea chakula chenye lada gani? Mimi napendelea chakula ambazo ziko na ladha ya ukali. Ikiwa ukali ya pilipili, ukali ya kutilia chumvi, ama kutilia spices kwa chakula. Hiyo ndio lada ambao mimi hupenda. Ama pia ile chakula ime imetiliwa ndimu ndani. Hiyo ndio lada ambao mimi upenda. Sababu kwa mara mingi zile chakula ambazo hazijaekwa eitha kama ni pilipili ya mandimu hua nazipata kuo hazina haxina lada yoyote na hizo chakula mimi siezi nika furahia. So mara migi mara mingi utapata mi chakula zangu nitaitisha pilipili ama niitishe ndimu nizitie ndio nianze kuzila. Sababu bila hizo vitu either ikiwa pilipili ama ikiwa ndimu chakula mimi sifurahii na mi chakula zizipendi kabisa. So utapata pia nikiwa nyumbane kama mimi ndio upika na ungeza pilipili kwa chakula zangu na ongeza ndimu kwa chakula zangu. Ili mi nizifuraiye so mi napendelea chakula chenye lada ya ndimu ama lada ya ukali tu ndimu ama pilipili.

Hali gani ya hewa unayoipenda? Mimi hupenda kukaa, kwa nature. Ili hiyo mahali ambapo maua zinanukia, kuna miti nzuri ambazo zikona harufu mzuri. So mimi hupenda kusikiza ile harufu ya, kama ni mchi, kama ni maua. The natural smells. Mimi hiyo ndio kitu mimi hupenda. Lakini hizi harufu zingine za marashi huwa hazivutii kabisa. Na kwa mara mingi hutapata nikianza kupika chafia. Sababu mimi nakuanga na hizi magonjwa za alaji. So mimi zile hewa ikiwa tu na its naturals main mimi hiyo ndo kitu mimi hupenda. Lakini hizi maneno na marashi ama vitu zingine hazinukiangi vizuri. Huwa zinanukia vibaya, Zinanuka vibaya, So mimi hupenda hewa ikiwa na natural smell tu, kama ni ya vumbi, ikiwa ya maua Hivo ndivyo iko mzuri.

Unapendelea suruwali ama sketi mimi upenda kufa suruwali suruwali kwangu mina unapata kuwa iko. Iko na ustarabu mwingi alafu pia kwangu nikivali ilifalia kwa ubinafsi wangu iko comfortable. Na utapata mina navanga suruwali ambazo ni kubwa kubwa ambazo hazinibani ambazo mwilizangu inatembea tembea vizuri So mimi ufuraia suruali sababu zinanezuia haziezi zika songa juu zini. Zieke mwili yangu kwa hadharini. So mimi upenda kuvalia suruadi, nikifanya kazi na kuanga na suruali za kazi, nikitembea, nikiwajumpani, mimi uvalia suruali. Sketi mini ngumu ni vae sketi na utapata mimi nikona sketi mbili tu kwenye closet yangu. Sketi ya kuvaa nikienda kuomba kazi na sketi moja ya kuvaa nikitembea ninapoenda kujivinjari hizo vitu zingine ni suruali, so utapata mimi nanguo mingi ambazo mimi ninazo ama ambazo mimi namiliki ni suruali tu, so mimi hupendelea kuvaa suruali.

Unaandaa ripoti za kazi vipi? Kazini kwangu ni lazima uandae ripoti. Kwa mara mingi ukiwa kazini kabla utoke kazini, lazima kuna kitu tunaitanga handover. Lazima kwa sababu mimi nafanya kazi hospitali kama nesi. So wagonjwa wako inabidi umehandover kwenye nesi ambayo anangia kukutoa kazini. So kwa mara mingi inabidi umeandika ama ulikuwa umedocument venye mgonjwa wako amekuwa akiendelea siku zote chenye anahitaji, chenye umemfanyia, chenye inahitajika na umwambie huyo nesi mwingine. So kwetu ripoti inakuwanga kitu ya maana na hii ripoti yangu mimi naunda kutokana na kazi ambao mimi nimefanya, kazi ambazo zinahitajika kufanya ama yes. So hivo ndio venye mimi uunda ripoti zangu. Alaf saa zingine kila mwezi kunakuwanga na documents ambazo inabidi zimeangaliwa. So pia inadepend na data enye imekuwa ama na ujumbe ambayo umekuwa nayo mwezi wote. So, unazitoa, unaziandika mahali, then unaenda kuziripoti kwa mkubwa wako. Lakini kwa mara mingi mimi before nitoke kazini, lazima nikuwe nimeandika ripoti yangu. Vizuri ya venye siku imekuwa, vitu zote ambazo, kazi yote ambayo nimefanya, na zile vitu ambazo ziko pending, ziko lazima zifanywe. Na hukupata wakati wakufanya, ama ziko scheduled kufanya kwa wakati fulani. Hizo lazima niziongeze kwa ripoti nimwambie mwenzangu anayekuja kunitoa kazini.

Je, unapenda kula popcorn? Ndiyo, mimi upenda kula popcorn. Kila wakati ambapo mimi uangalia movie ama usoma kitabu, mimi napenda kwa na popcorn sababu hizo ndio venyezi na nifanya ni me-reconcentrate vizuri ama nitilia kili vizuri kwenye movie bila kuhisi njaa ama bila kuchoka. Na pia kukua na popcorn ni napo angalia movies na nifanya nisilale sababu hii kuendelea kukula kitu, kifanya kitu kingine itakufanya kuemua active So mimi upenda kula popcorn, maramingi ni napo angalia movie, maramingi ni napo soma kitabu Popcorn ndiyo kitu miu upenda kuikula na popcorn zangu uwa ni zile za mimi mwenyeo kuzipika Kwa sababu ni ngumu miu ni toke inje niende ni kazinunua So mimi upenda kula popcorn na miu upika popcorn zangu.

Je, unapenda kucheza mchezo ya video? Ndio, mimi upenda kucheza mchezo za video. Mara mingi ni hii michezo za kandanda. Na utapata, mi upenda kucheza mtandaoni kama online na marafiki zangu wenye wako kwa mtandao. Ama mara mingi utapata nimecheza hii vitu zinaitwa PS na ndugu zangu. So, miu upenda kucheza mchezo za video. Na kwa mara mingi mimi, either nicheze pekeangu, nicheze na marafiki zangu kwenye mtandao, ama nicheze na ndugu zangu nikiwa nyumbani. Na utapata mara mingi ninapo kuwa nikipumzika. Hizo ndio vitu mi ukuwa nikifanya kwa siku kama sitoki inje, kama sitoki inje kwenda kujivinjari. So hizo ni fomu zengine za mimi kupitisha muda, za mimi kujifinjari na pia za mimi kupitisha muda. So hizo ni vitu mi ufanya. Tuseme mara moja kwa siku ama utapata ata saa moja kwa siku ama masaa mawili.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Sazi ingine kama itapata nimetoka kazi ya asubuhi, siku wa nimelala usiku. Kwanza kitu ya kwanza nitaanza kufanya ni kulala kwanza. hAlafu wakati nitapwa kapwa ama kwa zile siku mzuri ambapo labda niti siku wa nimefanya kazi cha usiku. aSubuhi nikiamuka mimi nitaingia kwa bafu ni oge. Niende nijiandalie chams ikiamshakinywa ikiwa chai sababu mi hupenda kunywa chai maramingi minta ingia jikoni, nijipike chai nipike mkate na maramingi mkate ambao mi hupenda kutumia ni chapati ya maji na koroga tu chapati naekaunga maji ama maziwa na niongeze mayai ka moja chumvi na sukari niikoroge na niitie moto kwenye sufuria hAlafu afta ma dakika chache chapati yangu iko tayari So mi hupenda kukitu hafta Kuoga Mi tayarisha kiamsha kinywa changu Nikunywechai na chapati Nikimaliza ni oshe vyombo Nimake sure kuwa kila chombo nimetumia jikoni iko safi Nipanguze ama ni oshe nyumba kama nikona manguo chafu Nisizioshe Nikimaliza na hizo vitu zote Sasa ni wakati wangu wa kutulia kama ni kulala, kuendelea kulala, kuangalia movies, ama kusoma novel So hizo ndio vitu ambavyo mi hupenda kufanya wakati wa mapumziko ya mchana kama niki wa nyumbani, lakini sa zingine naeza amuka na niseme leo mi natoka inje either tha kuenda kupanda mlima, sababu mi hupenda kuenda hiking ama leo mi naenda kujivinjari mahala hapa, ama mi leo naenda kwa ibada So inategemea ni kia muka asubuhi nahisi kufanya nini.

Jee, umewai kushiriki mashindano? Ndiyo, mi nikiwa shuleni kitambo. Minikuwa nikipenda kucheza mchezo wa kandanda. Na ungepata kwa maramingi tunge timu yangu ingeshiriki kwa mashindano na timu zingine za kandanda ama na shule zingine. Na ilikuwa na hisi vizuri kushiriki katika hizo mashindano. Sababu ilikuwa ikifanya, hizo mashindano zilikuanga ziko challenging, zina tufanya tugrow vizuri, kimarifa, ama fizikali. So mi, hizi mashindano mi ngependa kuzishiriki sana. Alafu kitu kingine pia nikiwa shuleni. Kulikuanga tu ama mashindano kimasomo na hizi vitu zote tungepatana na tushindane tufanya mtiani fulani tuone nani atakuwa wa kwanza na mushidi atachukwa zawadi fulani. So mimi hupenda kushiriki kwa mashindano sababu pia na mimi minu ule mtu niko competitive sipendi kushindwa na kilu wakati nikiwa na nika kuna mtu anani anani tiashaka. Mitamuambia tu tushirikiane kwa mashindano fulani tuone nani atatoka akiwa mbinza akiwa amenyakuwa kipao cha mbele. So mimi nimaishiriki kwa mashindano na napenda kushiriki kwa mashindano.

Unahimizaje ushirikiano katika timu? Aaaaa Kwa mara mingi nikiwaaaaa katika timu fulani, aaa mimi hupenda kama mimi ni aaaa mkubwa wa huwo timu, mimi ntapenda kume aaa kuu kujua mahitaji ya kilaaaa memba kwenye hizo timu na nijue weakness zao, aaa nijue ubunifu wao unatoka wapi. Ndio kila moja akuwe akuweinvolve kwa katika timu. Sababu sabu ukiacha wengine ni wao wanachukulia ama wanafanya vitu wengine wanaketi bure. Hiyo haitakuwa timu mzuri. So kwa mara mingi mi hupenda ku ingiza kila moja achu afanye part fulani katika timu. Ama ashria aa afanye ushirikiano fulani katika huo timu ndio ukukwe na umoja. So, mimi venye jinsi ya kuhimiza ushirikiano katika timu ni ku aaa kumemake kwa kuwa kila moja akona roli ya kufanya kwa hizo timu, akona kazi ya kufanya na kila moja anazitekeleza vizuri na kwa umakini na kwa uzuru wote. So, hivyo ndo venye mi hutimiza ushirikiano katika timu.

Je, unatumia mitandao ya kijamii? Hapa mi nitasema ndio sababu utapata mi niko na mitandao mingi sana za kijamii kama TikTok, kama Facebook, kama Instagram, kama YouTube. So, hizo mitandao zote mimi hupenda kuzitumia kwa mara mingi kwanza TikTok ama Instagram. Mimi ujumbe mingi mi hupata nikingia TikTok. Kama ni ujumbe za kufurahisha, ujumbe za habari ambazo zinafanyika katika mji fulani habari kuhusu ma-celebrities ambazo mimi huwafuatilia, so mimi hupenda kufuatilia hizi mitandao za kijamii. Sababu hapo ndio venye napata mafundisho, na pia habari ambazo zinaendelea mjini. So mimi ndio, mi hutumia mitandao ya kijamii. Na kwa mara mingi ni kupata habari, kujivinjari, ama kufurahia, kucheka, kulia pia sababu vitu zingine unaziona hapo ndani hazikuwangi mzuri. Lakini pia na hizi mitandao za kijami mimi naeza kaa kwa rununu yangu ama kwa simu yangu kwa masaa mingi kwa siku. Utapata tu kila wakati niko kwa hizi mitandao nikiziangalia. So ndio, mimi natumia mitandao ya kijamii.

Je, unaeza kuishi siku moja bila teknolojia? Hapa mi nita sema ni ngumu sana, ni ngumu sana, halafu hii ni tangu ni jue teknolojia, hii ni kitu sijai kujaribu hata siku moja kukaa, hata masaa chache bila teknolojia. Ama ile wakati utanipata nimekaa bila teknolojia ni wakati ninapo lala. Lakini wakati ninapo hamuka kitu cha kwanza kukifanya ni kutafuta rununu yangu ama simu yangu niingie kwenye mitandao za vichami niangalie nini inaendelea. So ni ngumu utapata ata ama muda kubwa naezaenda bila kukana bila kuguza kiti yote ya teknolojia ni saa moja. Masaa moja tu peke yake hizo zingine lazima nikuwe na rununu Lazima nikuwe na kompyuta yangu ama laptopu nikiwa kwa mitandao za kijamii So hii ni kitu ngumu Alafu pia utapata Ndiyo nifanye kazi yangu Lazima nikuwe Because sababu kazi zangu zingine nizile za kufanya online job So lazima nikuwe na rununu ama lazima nikuwe na laptopu Ndiyo nieze kufanya kazi So, ningumu kukaa siku moja bila vyombo za kiteknolojia.

Je, unapenda paka au umbwa? Mi hupenda umbwa sana. Ingawa mi nikona zote mbili. Nikona umbua na nikona paka. Mimi hupenda umbwa sana. Nyumbani mi nikona umbwa wawili na paka mmoja. Na hizi umbwa nazipendanga sana sababu kila wakati ninapotoka nje zinapenda kutembea na mimi. Na umbwa zikona maana mingi sana kwangu sababu sisi huzitumia kama security zinalinda nyumba, zinalinda mbuzi, zinalinda ng'ombe na pia ziko vizuri, zinacheza mchezo wao inakuanga mchezo wa kuvutia macho alafu ziko responsible na hupenda kufuata maagizo Si kama paka, paka ni ngumu saa zingine kufuata maagizo. Lakini umbwa ndio, wao hufuata maagizo vizuri. Na wao zinakuwanga wasafi pia na hazichafui chafui mazingira. So mi hupenda kukuwa na umbwa na mimi nikona umbwa wawili nyumbani. Ambazo nazilea kama wanyama wangu, kama pets.

Unapenda kula wali au ugali. Mi upenda kula wali sababu utapata kwa mara mingi mi si ni ule mtu sipendi kula. Na utapata mi kupika wali inakuanga kitu cha raisi na naeza kula wali peke yake. Lakini kupika ugali kwangu lazima nikue na mboga zingine. So kama mtu ambaye apendi upishi kupika ugali inakuanga kitu ambayo inachosha kwangu. Sababu inabidi umetafuta mboga upige mboga. Lakini kwa mara mingi mi ukula wali Ndiyo mi ukula ugali Lakini kwa mara mingi utapata kwa wiki tuseme chakula chajio nitakula masiku nne Kwa masiku saba Mi ntakula wali zingine labda nikule ugali mara moja nikule chakula zingine mara zingine Lakini wali inakuanga kitu cha lazima Utapata nisipokula wali mchana na mi ntakula wali usiku. Nikikula wali usiku. Nisipokula wali. Ama nikikula wali mchana. Ama nikikula wali usiku sitakula mchana. So inakuanga hivo. Mimi upenda kula wali. Na wali inakuanga tamu sana kwangu. Na pia wali naeza unda biriani kutumia wali. Naeza tengeneza wali iko plain Niunde biriani kutumia wali. Niunde pilau kutumia wali. So wali kwangu ni kitu ambacho mi uipenda sana.

Je, unapenda upepo ama AC. Miupenda upepo. Mahala ambapo mimi utoka ama ninapo ishi. Hali ya ewa inakuanga mzuri, inakuanga baridi vizuri. So utapata manyumba mingi kwetu hazina AC. Lakini tunakuanga tutu meweka madirisha. So utapata mchana kama kuna joto unafungua tu dirisha. Na upepo tu utaingia, uweze kufanya mazingira iwe mzuri ya kuketi. So, hakunanga na aja ya kukuwa na AC So, kwa maramingi miupenda upepo. Ama kama kuna joto, minitaenda tu nje niende ni kaketi kidogo. Upepo ikanipunge na nirudi kwa nyumba. So, kwa maramingi pia utapata upepo iko hile bula haiko gali na pia ni health sababu unajua kusikiza upepo ambazo imekujana harufu ya mazingira yako inakuanga mzuri na venye mazingira yangu inakuanga mzuri so mimi upenda upepo.

Unatazama video wapi mtandaoni? Mara mingi kunakuanga na hizi video za kuchekesha. Mimi hupenda kuingia kwenye TikTok. Niziangalie. Niziangalie na nizi komenzo. Mara mingi mimi hupenda kuingia TikTok kuangalia hizi video. Ama saa zingine naingia Instagramu. Hapo ndio venye mimi nikona platform ya kibinafsi. So mimi naeza ingia tu Instagramu niangalie videos, nisome habari, hapo yu, hapo hivo. Lakini saa zingine napotaka kutazama kama ni movie naingia YouTube ama kuna mtandao ingini tunaita Netflix ama movie hub. Hapo ndiyo penye mimi hupenda pia kuingia nitazame video. So kwa mara mingi mimi hutumia TikTok, Instagram ama Netflix. Hizo ndiyo mtandao ambazo mimi hutumia kwa mara mingi kutazama video.

Unafanyaje kazi ya ushirikiano na wengine. Maramingi, ama ninapokuwa katika timu ya kufanya kazi ya ushirikiano na wengine. Mimu upenda kugawa mahitaji, kugawa roles kwa kila member wa hiyo timu. Ndiyo ili kila moja akue na kazi ya kufanya katika iyo ushirikiano. Na pia inakuanga vizuri kusikiza kila moja. Hakuna mtu asiachua akiwa amenyamaza ama bila kutoa maangalio zao maone zao katika kitu ambazo tumekua tu kifanya. So mi venye upenda kufanya kazi ni kugawa kazi na kumeshwa kuwa kila moja hamefanya kazi yake vizuri na hameumaliza. So hivyo ndo venye mi upenda kufanya kazi katika ushirikiano. Ninapo ingia katika ushirikiano na wengine.

Kampuni gani ya teknolojia unayoiamini mimi hupenda vyombo za nitasema samsung sababu samsung ni kampuni ambazo hutoa marununu hutoa laptop laptop ama hutoa vifaa za kiteknolojia ambazo zinakuanga vizuri sana na zinakuwanga really updated and zinakuanga na warrant mzuri So mimi hupenda kampuni ya Samsung sababu mimi simu ambao mi hutumia ni simu wa Samsung na inakuanga mzuri sana na inakuanga kampuni ambayo nimeiaminia sana kwa miaka mingi na naendelea kuiaminia sababu simu ambayo niko nayo, laptop ambayo niko nayo inakuwanga zote za Samsung na zote ziko vizuri. So mimi iyo ndio kampuni ambayo naiaminia katika kampuni zote za kiteknolojia.

Unapiga picha mara ngapi? Mi hupara mingi. Utapata ki ile zile wakati ambazo mi wakati zangu za kupumzika. Uo ndio wakati mi upenda kuingia kwenye social media kama kuingia tiktoki. Na hapo ndio wakati naeza rekodi video ama neza piga picha ndio ili nizi posti kwenye platform wa tiktok so maramingi utapata labda kwa siku neza piga picha maramoja ama hata siku mbili ama siku tatu zineezaenda bila mimi kupiga picha lakini ile wakati ambapo utapata mimi sina kazi wowote wakufanya ama ni wakati wangu wakupumzika Mimu hupiga picha ama mimi hu unda video na ni zi posti kwenye hizi platform za tiktok na pia instagram sababu hizo ndio platform ambazo mimi hu nikonazo na naitaji kuposti picha ama video kwa mara kathaa so miupenda kupiga picha na kwa siku utapata nimepiga picha maramoja.

Unafanya nini kuweka afya mzuri? Mimi kwa mara mingi utapata kua, mi ni mtu ambaye hupenda kufanya mazoezi. Mi hupenda kuenda kwa jimu, kwa wiki utapata nikenda kwa jimu karibu siku nne. Na pia kila siku lazima ni ingie nikimbie, kimbie kiazi, karibu lap ama kilomita, kilomita tano to kilomita kumi. So hizo ni vitu ambazo mekakati ambazo nimezieka ili nionelee kua afya yangu iko mzuri. Pia upande wa chakula. Mimi nina kula chakula ile ambayo potions ambazo zinafaa. Sababu mi niko na daktari wa chakula ambayo kwa mwezi ananiundianga plan yangu ya chakula lazima ikuwe hivi. Kama ni carbohydrates to the certain levels kama ni vitamins, proteins Izo vitu zote So hua nakuanga na maandalizi pia mzuri ya chakula ni make sure kuwa chakula yangu zote ziko iko balanced na pia ni healthy na mimi hizii machakula kama junk food kukula machakula zenye mafuta mingi Mimi sifanyangi hivo Pia chumvi mi na kulanga chumvi kwa kiwango ya chini So, mikakati ambazo mimi nimeka ni kukula chakula mzuri, kufanya mazoezi, kuenda kwa jimu, na pia mii napenda ku make sure psychologia yangu iko vizuri. Nikiwa nimechoka kazini, nitarudi nyumbani, nipumzika mapema, ama saa zingine kama mii nikona tatizo kazini, ama kuna vitu zinanitatiza akili. Mi ninakuanga na psychologist naenda namwongelesha nakuwa vizuri. So hizo ndio mikakati ambazo nimezieka nione kuwa afya yangu iko mzuri. Na pia kila mwaka ama kila mwaka naendanga hospitali na kuwa screened wanaona kama niko na magonjwa zozote hivo. So hivo ndio vitu mi hufanyanga nione kuwa afya yangu iko mzuri.

Tabia gani ya watu inakuchukiza. Kwa mara mingi mimi sina gari ya kibinafsi. So utapata kuwa mara mingi mimi husafiri kwa kutumia magari za umma, magari za public. So utapata saa zingine kila wakati unapoenda kupanda gari. Mji yangu wamezoa kujaza watu kupita namba ambayo inahitajika kupanda kwa gari. Fulani, halafu utapatatua hata kama ni derefa ama kondakta, wao hawana maneno ama wao hawana shida, kazi tu ni kuendelea kujaza watu kwa gari. Hio haikuangi tabia mzuri sababu inahatarisha laimai maisha yangu na ile wakati unapopata kusema watu wunakuangalia vibaya ama wnakupigia kilele wanakwambia kama una hautaki kukaa hapa enda utafute gari yako. So hiyo ni tabia ambayo mi naonanga si vizuri na si tabia mzuri ya kufanya sababu tunahadharisha maisha ya watu wengi sababu ajali ikifanyika kwa gari ambayo ile mlishinda mmejaza watu kupita nambari ambayo inahitajika watu wengi watapotesha watapoteza na maisha yao halafu pia ile hali kutukana mtu anapoongea kitu ya ukweli Haikuwangi mzuri na watu hufurahia. Watu wanaona ni kitu cha kawaida. So hizo ni tabia ambazo mimi zinanikera na ninazichukia sana. Alafu na nazitakanga tu zikuwe zimeisha ama mimi mwenyewe ninunue gari yangu ya kibinafsi lakini sijafika hapo.

Unaifadhi data yako wapi? Kwa mara mingi mimi uifadhi data zangu kwenye mtandao kama kwenye simu wangu na kama mustli mimi utumia google ha hapo utapata data zangu mingi ziko hapo kila wakati ni nazo zipoteza kama ni picture kama ni messages kama ni video kama ni madocuments mi mara mingi hizo data zina kuanga nemeziifadhi kwenye google na neza zi retrieve ama neza zi chukua tuki ile wakati minataka kuzichukua ama ile wakati utapata nimepoteza simu na badilisha simu google na kuanga mahali pazuri kwangu kuifadhi data alafu tena vitu zingini na kuanga na sd card ambazo nimezieka zile kazi le information ama zile mambo za muhimu sana kwangu. Ndiyo zile wakati zenye mi naziitaji na iyekelia tu io SD kwa laptopi yangu na nizieze kuziretrieve. So hivo ndio venye mi uifadhi data yangu.

Je, unapenda kupiga picha? Hapa mimi nitasema ndiyo. Sababu kwa siku utapata mimi nimepiga picha mara moja na mimi hupenda kutumia kamera yangu ya simu na pia kunakuanga mimi ni mtu wa kupenda hizi mitandao za social media kama tiktok na huko. Inakuanga na mahala pa kupiga picha nzuri kutumia filters ama kurekodi video mzuri so utapata kwa siku either kama niko kazini ama niko kwa nyumba nitapiga kale kapicha moja nikaiposti kwenye tiktok ama niposti kwenye instagram so mimi hupenda kupiga picha mara mingi na saa zingine kama nimeenda kwa matembezi nakuanga pia na kamera ya mkono ambayo mimi nitapiga kamera ile yenye usafi mzuri yenye baadaye nitatumia kwa hizi platform zingine kama kuposti ama kuzirekodi zikuwe kwenye memori yangu ndiyo nizitumie wakati mwingine ama ndiyo nikuwe nikirudi kwa zile wakati nyakati ambazo zilikuanga special kwangu So yes mimi hupenda kupiga picha kama njia ya kutaka kuposti vitu kwenye mtandao ama kama kuna ile kitu yenye nataka kuirekodi ndio niitembelee baadaye.

Unafanya nini kwanza unapoanza kazi? Kitu cha kwanza mimi napofika kazini ni ni kutia fingerprint zangu ya kuo nimeingia kazini. Alafu kitu cha pili ni kubadilisha mavazi zangu za nyumbani nivae mavazi za kazini. Nikimaliza hivyo mi naenda kwa station yangu naenda kupokea report kuhusu zinye hali inaendelea hapo kazini. Chinye imefanyika, chenyi inahitajika na kila kitu After kupokea report mimi na keti chini naanza kupanga siku yangu Kila utaratibu wa kila kitu ambacho nahitaji kufanya Chinye vitu ambazo inabidi nimezihuduria za kwanza na zingine za mwisho vitu ambazo zinahitaji uwaraka zangu wa umakini zangu zote nazipanga halafu Nikimaliza hapo naanza kufanya kazi Kwanza mimi kama inafanya kazi kama nesi So nikimaliza ku kupokea report yangu na kwanza kujipanga Natembelea wagonjwa wangu wote naenda kuwajua Najitambulisha kuwa mimi ni fulani na fulani nitakua nikifanya hivi na hivyo ndivyo venye vitu za kwanza ambazo uwa mimi nazifanya napoingia kazini hiyo utaratibu yote inakuaga ya kurudiarudia kila siku kwa sababu hivyo ndivyo venye inahitajika.

Ni zoe a gani nzuri ulilo jenga? Zoeya ambayo nzuri ambayo mi nimejenga ni kuwa, kila sikua subui ni kiamka. Kitu ya kwanza mi kufanya ni kuomba asubuhi, alafu nitoke nje nini nifanya mazoezi. Nimekuwa nikifanya hivo kwa muda mrefu, hadi siku hizi mwiliyangu imezoea. Na mina ona hiyo ni kitu ambayo ni healthy na nikitu tena ambayo ni vizuri itafanya siku yako imeanza vizuri. So hizo ni vitu ambayo pia naona ni meanza kufanya maanduguzangu wadogo pia na waowa meanza kuni enzi na kufanya vyenye pia na mimi nafanyanga. So hiyo ndiyo kitu mzuri ambao nimejenga na nimeizoea na ninaona ni kitu ambayo nitendelea kufanya kwa muda mkubwa sababu ni kitu ambayo inafanya health yangu ikuwe mzuri. So asubuhi ni kiamuka kazi yangu, kakitua kwanza ni kuomba, alafu najitarisha either kutandika kitanda, halafu na vaama vazizangu za kukimbia, natoka nje na kimbia kilomita tano ama kilomita kumi na rudi, then halafu narudi nyumbani na kuja kujitayarisha niende kazi ni. So hiyo ni mazoea anzuri ambayo ni mejenga kwa muda na imekua mazoea saizi na naifurahia.

Kazi gani ya nyumbani unayoichukia? Mimi huchukia kuosha nguo na kuosha vyombo. Unaona hiyo ndiyo kazi chafu sana na kazi ambayo inanichosha, inanimaliza nguvu. Miupenda kupika, miupenda kukula. Lakini ikifika wakati wa kuosha vyombo, inakuanga na uchu kwa muda. Utapata hata saa zingine mimi nimeacha tu vyombo zimekaa masaa mingi. Alafu zile wakati nataka tena kurudia kupika ndio utapata sasa nitaanza kwanza na kuosha vyombo kila kitu ikue sawa ndio nianze kupika so iyo ndio kazi nyumbani ndio inayoichukia sana nikieza kupata usaidizi wa kuosha vyombo na kumake sure kila kitu iko safi nitafurahia sana lakini hizo tu ni mazoea ndogondogu lakini vitu zingine mimi hufanya kabisa na roho yangu yote nazipenda, lakini kuosha vyombo na kufua nguo naona zinachukua natumia nguvu mingi na tena zinakaa kazi chafu lakini pia lazima nizifanye so before nianze kitu ingine namekingi sure tu zote zimeisha.

Harufu gani unayoipenda? Kuna mti unaitwa rosemary. Na rosemary tunaitumianga kama spices ama tuitumie tu kama marashi. So maramingi mi napata mti wa rosemary unanukia vizuri sana. Na ni ile kitu ambayo haiko hainuki vibaya kwa mapua ni kitu ambayo inavutia. So kukikwanga nikipika alafu nikuwe nimeka spice ya rosemary kwa chakula zangu ama nimeka tu nyumba mti wa rosemary. Napatanga kuwa nyumba inanukia vizuri sababu iko na hile kiunjo ya mint. Na hiyo inakuwanga kiunjo mzuri ama ladha mzuri ama harufu mzuri. So huo ndiyo harufu ambayo ninaipenda. Alafu mi pia ni ule mtu ambayo mi sipende marashi ama zile marashi kali. So, rosemary kwangu ni ile kitu inanukia vizuri nyumbani, kutia nyumbani kwangu. Lakini kwa marashi mi kuna type zingine za marashi ambazo mimi hupenda kuzivaa.